Kwa sababu mimi ni mwanaumme sipendi maua. Japo napenda kuona picha za maua nzuri ambazo naweza nikazitumia kama picha nyuma kwenye simu yangu. Lakini kiuhalisia sipendi kupanda wala kushugulika na kiti chochote kinachohusika na maua.

Kutoka utotoni nina kumbukumbu nzuri nyingi sana. Kumbukumbu ya kwanza ni pale ambapo nilinunuliwa baiskeli ya kufanyia mazoezi na baba yangu. Iyo kumbukumbu ni nzuri sana na haijawai kufutika katika kichwa changu. Kila mara nitembeapo, ninapo kutana na basikeli njiani, basi nakumbuka kumbukumbu hiyo ambayo ilitokea takribani miaka ishirini na iiyopita.

Mimi ni mtu wa kuamka usiku wa saa kumi na moja dipo naamka. Kila siku naamka saa kumi na moja kasoro, nafanya mazoezi, naoga naswali, ndipo najiandaa na shughuli zangu za kila siku ambapo katika shughuli zangu za kila siku naondoka mapema sana nyumbani.

Hapana, sipendelei kufanya kazi nyumbani kwa sababu nyumbani ni eneo ambalo kuna watoto wengi sana. Wanaocheza kwa hiyo, nitashindwa kufanya kazi kwa ukamilifu. Hivo napenda kufanya kazi nikiwa ofisini. Sehemu ambapo naweza nikapata utulivu wa hali ya juu sana.

Na pendelea sana kuogelea. Kuogelea ndo shuguri yangu pendwa ambayo kila nikiwa na mda wangu wa bure ambao sifanyi kazi yoyote basi naenda kuogelea katika bwawa la kujengwa au bwawa la asili katika mabonde mazuri ambayo yapo katika nchi ya Tanzania.